Ni vyakula vipi ambavyo napenda ndiyo napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa uzoefu mpya na kupanua ladha yangu. Kila chakula kipya kina ladha na mtindo wake wa kipekee. Jambo linalonifanya nijifunze tamaduni tofauti na njia mbalimbali za upishi. Pia, kujaribu vyakula vipya hunisaidia kugundua chakula chenye lishe bora, ambacho sikuwahi kukijua awali. Hii hunifanya niwe na chaguo pana zaidi la chakula nakula kwa njia yenye afya. Zaidi ya yote kuonja vyakula vipya huongeza furaha na msisimuko. Asa, ninapokula na marafiki au familia inafanya kula kusiwe jambo la kawaida tu bali pia burudani.

Napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu zifuatazo, hunipa utulivu na umakini, nikiwa nyumbani napunguza usumbufu wa kelele za afisini au safari ndefu, jambo linalo saidia kuzingatia kazi zangu vizuri zaidi. Pia kufanya kazi nyumbani hunipa uhuru wa kupanga muda wangu vizuri, naweza kupanga ratiba inayolingana na nguvu, na pia mtiririko wangu wa kazi, jambo ninalo ongeza ufanisi na kupunguza uchovu. Zaidi ya hayo, kazi ya nyumbani huokoa muda na garama zinazo tumika kusafiri. Muda huo na garama zinaweza kutumika kufanya mambo mengine muhimu kama familia, kuwa na familia, mazoezi, ama hata kujifunza vitu mpya. Hata hivyo, inahitaji nidhamu binafsi ili kutenganisha kazi na mapumziko.

Na uyanisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kutumia namna hii, kupanga muda wangu vizuri, kueka mipaka na kutumia mbinu za nithamu. Kwanza napanga ratiba ya kila siku nagawanya muda kwa usahihi, kati ya majukumu ya kazi na shuguli za kibinafsi kama familia, burudani, ama tuseme halikathalika mapumziko. Hii ina ni saidia kuepusha, mchanganyiko wa majukumu na kuondoa msongo wa mawazo. Pili, naunda mpaka ya wazi. Kwa mfano, napunguza kutumia simu au barua pepe za kazi wakati wa mapumziko au wakati wa familia. Husaidia akili kupumzika na kuendelea kuwa na umakini kazini. Tatu, napanga vipaumbele. Nafanya kwanza kazi muhimu kazini. Na kisha natoa muda wa shughli za kibinafsi husaidia kuhakikisha hakuna upande unaokosa umakini. Zaidi ya hayo natumia mbinu za nidhamu, binafsi, napanga majukumu. Nafuata ratiba na wajibika bila kuchelewa. Jambo linalo ongeza ufanisi wa kazi na kuridhisha kibinafsi.

Nachopenda kuhusu mtaa wangu ni mambo kadhaa mazuri yanayoendelea. Ushirikiano wa watu, majirani wanasadia na kuishi kwa amani. Usalama, ni rahisi kuishi bila hofu, kubwa. Huduma za karibu, maduka, shule au vituo muhimu, vinapatikana kwa urahisi. Kuna utulivu, mazingira ni mazuri kupumzika na kuzingatia shughuli zako. Ukaribu wa kijamii watu wanajuana na kusalimiana.

Unaweza pata habari kwa njia mbalimbali kulingana na mazingira na teknolojia. Uwezayotaka kutumia vyombo vya habari, redio, televisheni, magazeti na majarida. Mitandao ya kijamii kama vile Facebook, WhatsApp, X, iliyokuwa Twitter kitambo, Instagram, TikTok. Ama pia mtandao ama internet, tovuti za habari, blogi ama blogu, na pia Google. Mazungumzo ya ana kwa ana, familia, marafiki, majirani, kazini au shuleni, simu za mkononi, ujumbe mfupi, vikundi vya WhatsApp, matangazo ya jamii, mikutano ya kijiji, mtaa, matangazo ya viongozi au mabango.

Napenda kukula aina za mboga ambazo zina manufaa kwenye mwili. Kama mboga za majani, kama vile michicha, matembele, kisamfu, skumawiki, spinach yenye manufaa kama kuongeza damu, mwilini, kuimarisha kinga za mwili. Napia husaidia mmengenyo wa chakula. Mboga za mzizi, kama karoti, beetroot yenye manufaa kama kuboresha macho, uongeza nguvu mwilini. Boresha afya ya ngozi. Mboga za matunda nyanya biringanya hoho tango.

Mimi binafsi napendelea kitanda kigumu kwa sababu husaidia kuunga mgongo vizuri hasa kwa wenye maumivu ya mgongo. Hali kadhalika kitanda laini pia. Ni kizuri pia kwa sababu mtu anapokilalia mtu huisi starehe zaidi. Na hasa hutumika sana na baadhi ya watu stareheni. Hasa wanaolala ubavuni.

Kwa ujumla, naeza sema hivi, watu wengi huisi wasiwasi kidogo mwanzoni. Hasa wakisimama mbele ya watu. Wasilisho likiwa limeandaliwa vizuri. Mada yake imeandikwa vizuri kwa uwazi. Vielelezo, vimetiririka vizuri na mazoezi. Huleta kujiamini zaidi. Ni njia nzuri ya kushiriki mawazo, kuonyesha uelewa na kujenga ujasiri wa kuzungumza.

Mara kwa mara niamkapo asubuhi. Nikona baadhi ya vyakula ambavyo napenda kula asubuhi. Chai au kahawa na mkate ama siagi. Saa zingine chai ya maziwa na maandazi au chapati. Saa zingine pia uji wa mahindi, ulezi au mtama. Saa zingine mayai ya kuchemsha au kukaanga na mkate. Halikadhalika viazitamu au mihogo ya kuchemsha. Saa zingine nala vyakula vyepesi na vyenye afya kama matunda, mtindi, mkate wa kahawia na siagi ya karanga. Saa zingine pia wakati unakuwa umeyoyoma sana, nataka kupika kitu cha haraka. Mkate na chai, ndizi na kikombe cha maziwa. Ama biskuti chache na chai.

Unapendelea baridi au joto. Baridi hupendwa kwa sababu huraisisha kulala, hupunguza jasho na saa zingine kusaidia kufanya kazi bila kuchoka sana. Joto hali kadhalika hupendwa kwa sababu huleta faraja, asa asubuhi au wakati wa mvua, au wakati wa baridi kali na joto hufanya mwili uhisi huru.

Je, umewahi kuenda kwenye tamasha la mziki? Ndio, tamasha za mziki ni matukio maalum ambapo wasanii huimba au kupiga mziki mbele ya hadhira yao kubwa. Tamasha hizi za burudani na furaha huleta watu pamoja kufurahia mziki, kucheza na kuimba. Tamasha za mziki hukuza vipaji, wasanii hupata fursa ya kuonyesha kipaji chao na kupata mashabiki wapya. Tamasha za mziki huleta utamaduni na utambulisho. Mziki huakisi mila, lugha na historia ya jamii. Tamasha za mziki huleta pia ajira na uchumi. Tamasha huunda ajira na kukuza biashara ndogo. Tamasha za mziki huleta ushirikiano wa kijamii kujenga umoja na mawasiliano kati ya watu na makundi mbalimbali.

Ninatumia muda wangu wa bure vipi. Sa zingine natumia muda wangu kwa njia zenye manufaa na furaha. Kulingana na malengo na kile ninachokipenda kwa kujifunza na kujiendeleza natumia muda wangu kwa kujifunza na kujiendeleza kusoma vitabu au makala. Kujifunza ujuzi mpia kama kompyuta, kupika, lugha. Kurudia masomo au kufanya mazoezi ya kazi za shule. Sa zingine pia kwa afya ya mwili na akili, nafanya mazoezii mepesi kama kutembea, kukimbia, michezo, kupumzika na kulala vya kutosha, kutafakari au kusikiliza muziki mtulivu. Kwa burudani, kuangalia filamu au vipindi kwa kiasi, kusikiliza muziki, kucheza michezo, kwa jamii na mausiano, kuzungumza na familia marafiki, kushiriki shuguli za kijamii au kidini, kujitolea kusaidia wengine inapoweze kana.

Ninasherehekea mafanikio ya timu vipi kwa kutoa pongezi na shukrani kwa kila mshiriki ili kutambua mchango wao. Kwa kukaa pamoja, kwa mkutano mdogo, kula chakula na kinywaji pamoja ili kujenga umoja. Kwa kusherehekea hatharani, kwa kushiriki habari njema, kwa maneno mazuri au matangazo rasmi. Kwa kujifunza kutokana na mafanikio, kujadili kilichofanya timu ifanikiwe ili kuendeleza mafanikio hayo, kwa kupumzika kidogo kabla ya kueka malengo mapya. Kusherehekea mafanikio ya timu kunalenga kutia moyo, kuimarisha mshikamano na kuhamasisha mafanikio zaidi.

Je unapenda chakula cha haraka. Chakula cha haraka kina umuhimu. Pia kinaitaji kutumika kwa kiasi ni raisi na haraka kukipata. Kinapatikana haraka kwa wale walio na muda mfupi au wanapohitaji kula haraka. Uraisi na upatikanaji mara nyingi kipo karibu na maeneo ya kazi shuleni au miji mikubwa. Chaguo la dharura kinasaidia pale mtu hana chakula nyumbani au hajapanga chakula cha kawaida. Chakula cha haraka ndio uleta burudani na ladha mara nyingi ufurahia kwa sababu ya ladha ya kipekee na viwango vya kawaida vinavyopendeza. Chakula cha haraka alikadhalika hakifai kukula kila siku kwa sababu mara nyingi kina mafuta nyingi chumvi sukari na lishe kidogo. Ni bora kuchanganya na vyakula vya afya ili upate lishe bora.

Kazi gani ninayoidhamini zaidi? Kazi nayodhamini zaidi ni kuna kadha wa kadha ambazo nazidhamini. Ya kwanza ikiwa walimu na wakufunzi. Huwasaidia watu kujifunza na kuendeleza ujuzi. Wa pili ni wataalamu wa afya. Madaktari ama wauguzi na wafanyikazi wengine wa afya hukoa maisha na kuendeleza ustawi wa jamii. Ya tatu ni wahandisi na wasayansi. Huleta maendeleo ya kiteknolojia, mitambo na suluhisho kwa matatizo ya kila siku. Watendaji wa jamii, wanafanya kazi za jamii, kusaidia masikini na kushughulikia changamoto za kijamii.

Jee, umewahi kufuga mnyama? Ndiyo, lakini watu hufuga wanyama kwa sababu mbalimbali. Mimi huwa wanyama kufuga mnyama kunajumisha kumpa chakula maji na makazi salama. Pia kumlinda dhidi ya magonjwa na wanyama hatari. Watu hufuga wanyama kama mbuzi, ng'ombe, kuku, au paka na mbwa kwa ajili ya chakula, biashara au burudani. Kufuga pia hujenga uwajibikaji na mazoea ya utunzaji. Kwa wanyama, ni shugli na utaji, subira, uangalifu na upendo kwa mnyama. Kwa hiyo, kufunga mnyama ni mtandao wa mafunzo burudani na faida ya kiuchumi na husaidia kuendeleza maisha ya familia na jamii.

Unatumia programu zipi mara nyingi. Kuna programu nyingi zinazotumika katika maisha ya kisasa kulingana na kazi unazofanya. Kama mawasiliano na mitandao ya kijamii mimi utumia whatsapp telegram kwa ujumbe na simu za mtandaoni Facebook instagram tiktok kushulikiana na marafiki ama burudani. Kazi za ofisini na masomo, Microsoft Office, Google Workspace, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams kwa mikutano mtandaoni. Usimamizi wa fedha, natumia Mpesa, PayPal, Venmo kwa malipo na mpangilio wa fedha Bank apps kufuatilia account, accounti na malipo. Burudani na elimu, mimi utumia YouTube, Netflix, Spotify kwa filamu, mziki na mafunzo. Afia na mazoezi, MyFitnessPal, Strava, Fitbit, kufuatilia afia na mazoezi.

Ungependa kutembelea nchi gani? Ninabaadhi ya nchi ambazo ningependa kutembelea moja wapo ikiwa Japani, Japani inavutia kwa mchanganyiko wa teknolojia ya kisasa na utamaduni wajadi vituo vya manga hofu ya samurai bustani za zen. Nchi nyingine ambalo ningependa kuenda Ufaransa paris inajulikana kwa sanaa, historia na urithi kama Eiffel Tower, Italia inajulikana kwa chakula historia ya Roma na sanaa New Zealand. Mashamba ya kijiografia na mandhari ya filamu za hadithi Lord of the Rings.

Jee, unakumbuka simu yako ya kwanza, hata sikumbuki. Lakini simu yangu hutumia, mimi hutumia kwa sababu zifuatazo. Ya kwanza ni mawasiliano. Kupiga simu, kutuma ujumbe mfupi, whatsapp na mitandao wa kijamii. Yapili natumia simu kwa elimu, kusoma mtandaoni, kutafuta taarifa, kutumia programu za kujifunza. Ya tatu pia kazi na biashara, barua kutuma barua pepe mikutano ya mtandaoni, malipo ya kidigitali pia. Sa zingine pia burudani kusikiliza muziki, kuangalia video, kucheza michezo. Huduma za kila siku, ramani, kamera, kalenda, benki na kununua mtandaoni.

Ndoto yako kubwa ni nini kufanikisha elimu bora na kuwa mtaalamu katika taaluma wanayopenda kuanzisha biashara yenye manufaa kwa jamii na yenye mafanikio kusafiri dunia kuona tamaduni na mandhari tofauti tofauti kuchangia jamii kwa kusaidia wengine kwa kujenga shule, hospitali au kusaidia maskini kufanikisha ndoto ya kibinafsi ya kifamilia kama kuwa na nyumba au familia yenye furaha ndoto kubwa huchochea juhudi, uvumilivu na msukumo wa kila siku.

Unapendelea shati au tishati? Napendelea shati wakati wa kuonekana rasmi, safi, au kukiwa na kitendo cha kazi au shule. Shati pia hutoa mtindo wa heshima. Napendelea tishati kwa sababu ya faraja, starehe na shughuli za kila siku. Hasaa za michezo, shuleni au nyumbani.

Unapenda kuamka na jua au kulala mapema? Kuamka na jua hufaa kwa wale wanapenda kuanza siku mapema, kupata mwanga wa asubuhi na kufanya shughuli za kila siku kwa nishati, pia husaidia mzunguko wa usingizi kuwa mzuri. Kulala mapema hufaa kwa wale wanahitaji kupumzika vya kutosha, kuondoa uchovu na kudumisha afya ya mwili na akili. Kuamka mapema kunaleta ufanisi, kulala mapema kunalinda afya na nishati ya mwili.

Unafanya nini wakati unaitaji msaada kazini? Kitu cha kwanza natambuwa tatizo kwa wazi. Naelewa kwa nini naitaji msaada na ni sehemu gani ya kazi haiendi vizuri. Kitu cha pili natafta mtu anayefaa. Natafta mwenzangu, kiongozi au mtaalamu anayejua tatizo hilo vizuri. Kitu cha tatu naeleza kwa uwazi naonyesha tatizo na hatua nilizochukua tayari na aina ya msaada ninayoitaji. Kitu cha nne ni kusikiliza ushahuri, napokea maelezo, mapendekezo na muongozo wa watu wengine kwa makini. Kitu cha tano ni kutekeleza suluhisho, kutumia msaada uliopokea, kutatua tatizo au kufanya kazi iwe raisi. Kitu cha sita ni kujifunza, kuandika au kukumbuka mbinu na ufahamu niliopewa kwa matumizi ya baadae.

Je, unataka kujua kuhusu chumba changu. Chumba changu ni cha ukubwa wa wastani. Si kubwa sana, lakini si kidogo. Kiasi cha kukosa nafasi ya kutembea. Kuta zina rangi ya bluu nyepesi, ambayo hutoa utulivu na hali ya kupumzika. Kitanda ni cha kawaida chenye madrasi laini na mto mzuri kinachofanya kulala kuwa rahisi na kutulia mwilini. Mwilini, unaweza kuona nini kutoka dirishani. Kutoka dirishani unaweza kuona mchango, mchango wa bustani na miti midogo na mara nyingine ndege wakiruka. Kitu ninachokipenda zaidi ni raksa ya vitabu upande wa kitengo kwa inatoa nafasi ya kusoma na kujifunza kwa starehe.

Niambie kuhusu kumbukumbu ya utotoni. Kumbukumbu yangu nzuri ni safari ya kwenda bustani ya wanyama. Nilikwenda na familia yangu ndugu na marafiki wachache wa karibu. Tulifurahia kuona wanyama wa aina mbalimbali. Kama tembo, twiga na ndege wa rangi nyingi. Kitu kilichofanya kumbukumbu hii kuwa maalum ni. Furaha ya pamoja, mwanga wa jua na sauti za wanyama zinazovutia. Pia likuwa mara ya kwanza kuona baadhi. Ya wanyama wa porini moja kwa moja. Jambo lilalonifanya nijisikie mshangao na furaha isio na kifani.

Unakumbuka kumbukumbu gani nzuri za shule? Nakumbuka kumbukumbu fulani wakati ilikuwa wakati wa mapumziko. Tulikuwa tumekusanyika uwanjani kucheza mpira, kuruka kamba na wengine kuimba michezo ya pamoja ama rafiki walikuwa karibu kucheka na kusahau kabisa masomo kwa muda mfupi. Kumbukumbu hii ilikuwa maalumu kwa sababu ilijafuraha, urafiki na uhuru wa utoto hakukuwa na wasiwasi mkubwa bali kushirikiana na kufurahia muda pamoja.

Unapotaka kustarehe, unafanya nini? Baada ya siku ndefu ya masomo au kazi, ninapenda kusikiliza mziki mtulivu, nikiwa nimekaa au nimelala. Mziki husaidia kupunguza mawazo, kutuliza akili, na kujisikia huru. Saa zingine pia ninasoma kitabu chepesi au ninakunywa kinywaji ninachokipenda. Njia nyingine za kustarehe ni kama kuangalia filamu au kipindi cha kuchekesha, kutembea nje au kufanya mazoezi mepesi, kuzungumza na rafiki au familia, kupumzika kimya kimya.

Niambie kuhusu mchazaji bora wa mpira wa kikapu. Mchazaji bora wa kikapu ambaye najua anaitwa Michael Jordan. Anachukuliwa kukuwa mchazaji bora duniani mzima alikuwa na uwezo mkubwa wa kufunga pointi na kucheza chini ya presha aliongoza timu ya Chicago Bulls kushinda mataji mengi ya NBA alikuwa na nidhamu bidii na ushindani mkubwa. Jambo lilo patia moyo wachezaji wengi. Thari yake ilivuka uwanja aliuweneza mpira wa vikapu duniani kote.

Chakula gani cha jadi unachopenda? Kuna vyakula vingi vya jadi, vizuri na vyakupendeza. Hasa kulingana na tamaduni tofauti tofauti. Vyakula vya jadi vya Afrika Mashariki kama ugali na mboga pamoja na nyama au samaki. Saa zingine pia pilau mchele uliopikwa na viungo maalum. Hasa wa sherehe, nyama choma, huliwa na kachumbari, wali wa nazi na samaki au maharage. Vyakula vingine vya jadi, matoke ndizi za kupika, uji wa hasili, ulezi mtama mahindi, maharage ya nazi, chapati za kienyeji. Vyakula hivi ni vya kupendeza kwa sababu vina ladha ya asili, viungo vya jadi na huleta watu pamoja wakati wa sherehe au mikusanyiko.

Unaenda mahali pa ibada mara ngapi mtu anaweza kuenda kanisani au msikiti mara moja kwa wiki kama vile jumapili au ijumaa hii inategemea watu huenda mahali pa ibada kwa ratiba tofauti kulingana na imani zao mimi ni mkrizto kwa wiki moja naenda kanisani mara moja ambapo ni jumapili peke yake.

Unacheza na nani mara nyingi? Mara nyingi nacheza na marafiki wa shule hasa wakati wa mapumziko au baada ya masomo. Cheza mpira, kukimbizana au michezo ya kikundi. Nikifika nyumbani nacheza na ndugu zangu kama vile kucheza drafti bao au michezo ya simu. Kucheza nao mara nyingi husaidia watu kujuana vizuri, kujisikia huru na michezo huwa ya kufurahisha zaidi mkiwa pamoja. Pia kucheza pamoja huimarisha urafiki mshikamano na afya ya mwili.

Unapendelea suruali au sketi. Suruali upendwa kwa sababu ni rahisi. Utoa uhuru wa kutembea na ufaa kwa shuguli nyingi kama kazi, shule au michezo. Pia hutoa hisia, ya usalama na faraja. Sketi upendwa kwa sababu ni nadhifu, maridadi na utowa mtindo wa kipeke. Hasa kwenye hafla, sherehe au mazingira rasmi. Kwa sababu mimi ni mwanaume. Napenda suruali kwa sababu hilo ndio vazil letu.